Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na picha kubwa. Kisha kushuka hadi maelezo madogo. Kwanza hutazama malengo makuu ya wiki. Ni nini lazima kifanyike bila kuchelewa na ni nini kinaweza kusogezwa mbele au nyuma. Hii hunisaidia kuelewa vipaumbele kabla ya kujaza ratiba yangu. Baada ya hapo, hugawanya kazi hizo katika siku tofauti kulingana na kiwango cha nguvu na umakini ninaohitaji.

Napenda kitanda cha wastani kuelekea kigumu kidogo, kuliko kile laini sana. Kitanda kigumu hunipa msaada mzuri wa mgongo na hunifanya niamke bila maumivu ya mwili. Hasa mgongoni na shingoni. Pia hunifanya usingizi uwe mzito na dhabiti zaidi. Hata hivyo, sipendi kiwe kigumu kupita kiasi. Kitanda kizuri chenye usawa mzuri kati ya ulaini na uimara ndicho kinachonifaa zaidi. Kwa sababu kinachanganya faraja na msaada wa mwili kwa usingizi bora.

Ndiyo, nimewahi kutembelewa ziwa na mito na huwa napata uzoefu wa kipekee sana. Ziwa hunipa hisia ya utulivu kwa sababu ya maji yake yaliyo wazi na mwendo wake wa polepole. Huku mto ukiwa na nguvu na mwendo unaoleta hisia ya uhai na mabadiliko ya mara kwa mara. Kukaa karibu na maji hunisaidia kupumzika na kutafakari.

Laa, sipendi kuvaa vipuli, kwani nahisi vinanifanya nijisikie vizito au vimechanganya mtindo wangu wa kawaida, napendelea mitindo rahisi, yenye faraja, na isio na mapambo mengi ambayo hufaa kwa shuguli za kila siku. Kwa mfano, mavazi yenye rangi za kawaida au yaliyopambwa kidogo, hunitia raha zaidi kuliko vipuli vikubwa au vilivyochanganya rangi nyingi. Zaidi ya hayo kuvaa vipuli mara nyingi, kuna nikosesha uhuru wa kuzunguka na kufanya mambo kwa urahisi.

Chakula cha jadi ninachopenda ni kile kilicho tayari na kinachowakilisha utamaduni wa eneo. Kwa mfano chakula cha kawaida cha kiTanzania kama wali na samaki, ugali na sukuma wiki au nyama ya kuchoma huwa kina ladha ya kipekee na hunipa hisia ya urafiki na familia. Ladha zake za asili na urahisi wa kuandaa hufanya chakula hiki kiwe cha kuridhisha na cha faraja.

Napendelea rangi nyepesi na tulivu kwa ukuta wa chumba, kama vile bluu ya anga na kijani mwanana. Rangi hizi husaidia kuunda hisia ya utulivu na hutoa mazingira mazuri ya kupumzika au kufikiria bila kuingiliwa na msongamano wa rangi kali. Pia rangi nyepesi hufanya chumba kiwe na mwangaza zaidi kusababisha hisia ya upana na kurahisisha kupanga mapambo au samani.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na kila wakati ni uzoefu wa kipekee. Kuona maji makubwa rangi ya samawati na sauti ya mawimbi kunanifanya nihisi utulivu na uhuru mkubwa. Bahari hutoa hisia ya ukuwaji wa mwili na akili. Kwani inakumbusha ukubwa wa dunia na nafasi yetu ndani yake.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni ule wa kuelewa na kuunganisha watu kwa urahisi, pamoja na kushugulikia changamoto ngumu kwa utaratibu mzuri. Hii ingekua uwezo wa kufanya maamuzi mazuri haraka, kuelewa hisia na mahitaji ya wengine, na kuunda suluhisho zinazo boresha maisha ya watu kwa pamoja.

Rangi ninaopendezwa zaidi ni blue tulivu. Hii rangi hunipa hisia ya utulivu, amani na mnato wa akili. Kinifanya ni hisi kimepumzika hata pale napokua na msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo, blue ni rangi inayofaa kwa mazingira mbali mbali. Nimeweza kuwa mzuri kwa mavazi, mapambo ya chumba, au hata katika vitu vya kila siku. Bila kuwa kali sana au kuingilia hisia.

Sera ya kampuni inayoiona muhimu zaidi ni ile inayohimiza uwazi, uwajibikaji na usawa kwa wafanyikazi wote. Kampuni inapoelekeza maamuzi yake kwa uwazi na kueka masharti ya uwajibikaji inajenga uaminifu ndani ya timu na pia kwa wateja au washirika. Zaidi ya hapo, sera zinazohimiza usawa, heshima na hakiki za kila mfanyikazi ni muhimu sana. Kwani husaidia kuunda mazingira ya kazi yenye utulivu, motisha na tija.

Napenda kutazama michezo ya mpira wa miguu kwa sababu huchanganya mbinu, mshikamano wa timu na mshindi wa kweli kwa juhudi za pamoja. Kuna timu ikicheza vizuri na kushirikiana kwa umakini hunitia msisimuko na furaha kubwa. Hasaa pale mabao yanapofungwa. Pia napenda michezo mingine kama tenisi au mpira wa kikapu. Kwani huchanganya mbinu na kasi na hunipa isia ya ushindani na msisimuko.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana. Kwa mfano, hujitahidi kusaidia pale ninapo itajika. Iwe ni kutoa ushauri, kushiriki katika shughli za kijamii au kusaidia majirani kwa mambo ya kawaida. Kushirikiana wa aina hii ujenga uhusiano mzuri na kuleta hali ya kuaminiana ndani ya jamii. Pia, napenda kushiriki katika shughli za pamoja kama usafi wa mazingira, mikutano ya kijamii au michango ya kusaidiana pale panapotokea changamoto.

Somo nililolipenda shuleni zaidi ni hisabati kwa sababu lilinipa changamoto ya kutumia akili na kufikiria kwa mpangilio. Nilifurahia kutatua matatizo yanayohitaji maantiki na mbinu mbali mbali. Na pale nilipofanikiwa kutatua tatizo ngumu nilihisi furaha kubwa ya kufanikisha jambo.

Ilikizo yangu ya ndoto ni ile inayochanganya utulivu, mazingira ya asili na muda wa kutafakari. Ningependa kuenda mahali ambapo ni mbali na kelele za miji, lakini karibu na bahari au milimani. Ambapo kuna hewa safi, mandhari nzuri na muda wa kupumzika bila ratiba ngumu. Asubui zingekuwa za kutembea taratibu, kusikiliza sauti za asili na kufurahia kinywaji cha moto huku nikitazama mandhari.

Mandhari nzuri niliyoona ni yale yenye mchanganyiko wa asili na utulivu. Kwa mfano, nilipokuwa kando ya ziwa lenye maji safi na angani yenye rangi ya samawati. Mandhari hayo ilinifanya nihisi amani na uhuru mkubwa. Mwendo wa maji, upepo mwanana na kelele za ndege zilitia hisia za utulivu na furaha. Pia nilipokuwa kwenye mlima enye miti mzuri. Nilifurahia kuona wima wa miti, mchanganyiko wa rangi na jua ikipenya kwa upole katikati ya mabonde.

Napendelea mchanganyiko wa kufanya kazi peke yangu na kufanya kazi na wengine. Kufanya kazi peke yangu, hunipa nafasi ya kuzingatia kwa kina, kupanga mawazo na kukamilisha majukumu yanayohitaji umakini mkubwa bila vishawishi. Hapo, ndipo mara nyingi napata mawazo bora na kufanya kazi kwa kasi nzuri. Hata hivyo, kufanya kazi na wengine ni muhimu sana. Hasa pale, kunapohitajika kubadilishana mawazo, kupata mitazamo tofauti na kujenga suluhisho bora zaidi.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuwakikisha kuwa taarifa zinawafikia wote kwa usahihi kwa wakati na kwa uwazi. Hii inamaanisha kuwasiliana kwa njia ya heshima, kufffanua matarajio na kuwakikisha kila mmoja anakua na kuelewa sawa kuhusu majukumu na malengo ya kazi. Pia kipaumbele ni kusikiliza kwa makini kutoa mrejesho unaojenga na kushugulikia migongano na kutoelewana mapema kabla hayajazidi.

Napendelea kushugulikia makosa kazini kwa utulivu na kwa njia ya kujifunza. Kwamba natambua makosa hayo kwa uangalifu. Nikichunguza sababu zake badala ya kulaumu au kuchukua hatua haraka zisizo za lazima. Hii husaidia kuelewa tatizo kikamilifu na kuepuka makosa ya mara nyingine. Baade ya hapo, hugawa suluisho zinazowezekana kuchukua hatua za kurekebisha na kuhakikisha kuwa tatizo halirudi tena.

Ningependa kujifunza kijapani kwa sababu ni lugha yenye tamaduni tajiri na historia ya kipekee. Kujua kijapani kuna nifungua fursa ya kuelewa fasihi sanaa na teknolojia ya japani kwa undani zaidi. Pamoja na kuwasiliana na watu watamaduni tofauti kwa njia ya kipekee. Zaidi ya hapo kujifunza lugha mpya kuna changia ukuuzi wa akili na kumbukumbu. Huku pia kunanisaidia kuelewa mitazamo na mawazo mapya.

Mwezi ninaopenda zaidi ni disemba, kwa sababu huleta hisia za utulivu, faraja na sherehe. Ni mwezi unaohusisha likizo wakati ya kukaa na familia na marafiki, na pia kuangalia mwaka uliopita kabla ya kuanza mwaka mpya. Zaidi ya hapo, desemba huwa na hali ya hewa nzuri, angalau sehemu nyingi, na hutoa nafasi ya kupumzika, kufurahia mandhari ya kipekee, na kushiriki sherehe ndogondogo, zinazo burudisha moyo.

Napenda kutumia muda wa utulivu na familia yangu hasa kufanya mambo yanayotuletea ukaribu na mazungumzo ya wazi. Kwa mfano, kula chakula pamoja, kuzungumza kuhusu siku au kukumbuka mambo ya zamani, hunipa furaha kubwa na kunifanya nihisi nikiwa nyumbani. Pia napenda kufanya shuguli ndogo za pamoja kama kutembea, kutazama filamu au kushiriki sherehe za kifamilia.

Ninaweka nenosiri salama kwa kuchagua mchanganyiko mgumu wa herufi kubwa na ndogo, nambari na alama maalum. Hii hufanya nenosiri lisitekelee kwa urahisi na kulinda akaunti zangu dhidi ya watu wasioruhusiwa. Zaidi ya hapo, sipendi kutumia nenosiri moja kwa akaunti zote. Badala yake, kila akaunti ina nenosiri la kipekee.

Harufu naipenda zaidi ni harufu ya maua safi, hasaa kama waridi au lavenda. Harufu hizi unipa isia ya utulivu amani na furaha ndogo na mara nyingi hunisaidia kupumzika baada ya siku nene au msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo, napenda pia harufu ya chakula kilicho iva kikamilifu au chai ya moto yenye viungo kwa sababu unifanya nihisi furaha na kustarehesha hisia.

Wakati wa mgogoro na mtu, napendelea kwanza kutuliza hali na kuepuka majibu ya ghafla yenye hasira. Hii husaidia kuona tatizo kwa uwazi na kuepuka kuongezeka kwa mgogoro bila sababu. Baada ya hapo napenda kusikiliza upande wa pili kwa makini, kuelewa hoja zao na kisha kuelezea hisia na mawazo yangu kwa heshima.

Napendelea kushambulia tatizo kazini kwa mpangilio wa hatua kwa hatua na kwa utulivu. Kwanza, tathmini tatizo kwa makini. Nikitambua chanzo chake na matokeo yanayo weza kutokea ikiwa hali haitatatuliwa. Hii, huniwezesha kwanza sulisho sahihi badala ya hatua zisizo za lazima. Baada ya hapo, hugawa kazi ndogo ndogo, zinazo hitajika ili kutatua tatizo. Nikihakikisha kuwa kila hatua inafanyika kwa uangalifu na kwa wakati unaofa.

Napenda kutembea kwenye maeneo tulivu na yenye mandhari nzuri. Kwa mfano, kando ya mito au ziwa. Ambapo maji hutoa hisia ya utulivu na upepo mwanana hunifanya nijisikie freshi. Pia napenda kutembea kwenye milima au bustani. Kwani huchanganya mazoezi ya mwili na kupumzika kwa akili. Huku nikifurahia mandhari ya asili, miti na wanyama wadogo.

Ndiyo, mara nyingi navasa. Hasa pale inapohitajika kwa kazi, mikutano au hafla maalum. Hii husaidia kufuatilia muda na pia kuongeza mvuto kidogo wa mtindo binafsi. Hata hivyo, si kila wakati navaa saa. Wakati wa kupumzika au shughuli zisizo rasmi napendelea kuwa huru bila kitu kwenye mkono.

Kujiandaa kwa mkutano napanga kwanza agenda na malengo ya mkutano. Nikihakikisha ninaelewa mada na taarifa muhimu zitakazojadiliwa. Hii husaidia kuingia kwenye mkutano nikiwa na mpangilio na tayari kutoa michango yenye maana. Baada ya hapo, huangalia nyaraka au vifaa vinavyohitajika. Kama ripoti, takwimu au mawasilisho na kujipanga kiakili ili kuzungumza kwa uwazi na kwa nidhamu.

Napendelea kustarehe kwa kufanya mambo yanao nifanya nipumzike na kutoa msongo wa mawazo. Kwa mfano, mara nyingi napenda kusoma kitabu kizuri, kusikiliza mziki au kutazama filamu wenye burudani. Hii uniwezesha kuwachilia akili na hisia kwa muda. Pia mara nyingine napenda kutembea kwenye maeneo tulivu kama bustani au kando ya maji, au kuzungumza na marafiki na familia kwa furaha na utulivu.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Hasaa, asubuhi au baada ya siku ndefu ya kazi. Maji ya moto unisaidia kupumzisha mwili, kupunguza uchovu, na kuandaa akili kwa shugli zinazofuata. Pia kuoga kwa maji ya moto unipa muda wa utulivu, wa kufikiria na kujirekebisha. Jambo, linalonifanya nijisikie, nikiwa freshi na mwenye nguvu.

Napendelea mwanga wakati kuliko mwanga mkali, kwani hutoa hisia ya utulivu na faraja bila kunizunguka na kuchosha macho. Mwanga wakati hufanya mazingira ya kazi au ya kupumzika kuwa tulivu na yenye raha, na pia unasaidia kudumisha umakini bila kuchosha akili. Zaidi ya hapo mwanga wa kati ni bora kwa shughuli mbalimbali, kama kusoma, kufanya kazi ndogo, au kupumzika baada ya siku ndefu.

Ninapanga kuongeza uzalishaji wangu kwa kwanza kwa kupanga ratiba ya kazi, kuweka kipaumbele, cha kila jukumu na kugawa muda kwa makini. Hii uniwezasha kuzingatia kazi muhimu kwanza na kuepuka kupoteza muda kwa mambo yasiyo ya lazima. Pia napendelea kutumia mbinu za kuongeza ufanisi kama kugawanya kazi kubwa kwa hatua ndogo ndogo, kutumia zana za kiteknolojia na kuepuka usumbufu usio wa lazima.

Napendelea zaidi kusimamiwa, kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza, kupata mwongozo na kuboresha ujuzi wangu chini ya uongozi wenye uzoefu. Kupokea mwelekeo na maoni kutoka kwa msimamizi, hunasaidia kufanya kazi kwa mpangilio na kufikia viwango vinavyo tarajiwa. Hata hivyo, pia ninafurahia kubeba majukumu pale inapo hitajika. Hasa nikipewa nafasi ya kushiriki katika uamuzi na kuongoza kazi ndogo ndogo.